Ndiyo, mimi napenda kulima bustani. Napenda sana kulima bustani na kuhakikisha nimepanda maua. Bustani hufanya nyumba ama mahali kuwa mahali panavutia. Sana sana ukihakikisha bustani yako umeilimia, iko safi, iko na maua ya kupendeza. Kwa hivyo mimi ni napenda sana kulima bustani.

Ndiyo, mimi ninapenda kula chakula kitamu. Ninapenda kula chakula kitamu sana, maana chakula kitamu hufanya huondoa hamu ya chakula. Wakati unatamani chakula na ule chakula ambacho ni kitamu, mwanzo mwili hufurahia, tumbo pia nalo hushiba vizuri. Kwa hivyo ninapenda chakula kitamu, maana ninapo kula chakula kitamu, hamu ata vya kula vingine inanishia. Kwa hivyo ninapenda sana chakula ambacho nikitamu sana Wakati ninapo kula ninafurahia ule utamu.

Ninapenda kipindi cha televisheni ambacho kinaonyesha tamthilia za kiswahili. Ninapenda sana kusikiza kwa sababu kunayo mambo mengi ama maneno mengi ya kiswahili yanayo ongelelewa pale ambapo yanaboresha kiswahili changu hata kwa zaidi na zaidi na zaidi. Kwa hivyo ninapenda sana kipindi cha televisheni ambacho kinazungumzia tamthilia za kiswahili, ndio.

Pindi, ninapoanza kazi, kitu cha kwanza, ninachoanza kukifanya, ni kuangalia zile files zangu, ratiba yangu ya kazi, niangalie ni kazi gani ambayo inatakikana kwa haraka. Ile kazi inayotakikana kwa haraka, ndiyo kazi ninayoanza nayo. Alafu baadaye, ninapomaliza hizi kazi za haraka, ninaanza zile kazi ambazo sasa hazitakikani kwa haraka. Kwa hivyo kitu cha kwanza nachokifanya ninapoanza kazi ni kuangalia ni kazi gani ambazo zinahitaji ile kuangaliwa na kufanyika haraka.

Kinywaji ninacho kipenda zaidi ni kinywaji cha juisi. Haswa haswa juis ya parachichi. Mimi hupenda kunywa juisi ya parachichi wakati wa mchana na wakati wa jioni. Na kinywaji hiki, mtu aliyenieleza kuhusu kinywaji hichi ni mama yangu mzazi. Tulipokuwa tuko watoto, mama yetu alipenda sana kututengenezea hiki kinywaji cha parachichi. Na kinywaji hiki alikuwa anapenda kutupatia mchana na jioni. Kwa hivyo mimi ninapenda kunywa hichi kinywaji hichi kila wakati, kila siku. Na wakati ninapo kunywa huwa nasikia furaha sana. Maana hata nitakapokula parachichi pia linanisaidia kiafya na kimwili.

Nyumba ni nayoishi ni nyumba ya kupanga na mazingira ya eneo langu ni mazingira ambayo yako mahali katika jiji. Ninaishi jijini mji mkubwa wa Mombasa ambao uko Kenya na mahali hapa nilihamia mwaka wa elfu mbili na ishirini na moja. Ni mahali ambapo ninapapenda, ni mahali ambapo kuna bahari, ni mahali ambapo naeza kwenda bahari, unaeza kwenda kwenye mikahawa mizuri mizuri, kunazo sehemu nzuri nzuri ambazo pia nikivutio cha wale wanao kuja nchini Kenya. Kwa hivyo mimi ninapenda bahari mahali huku, ninapenda upepo wa bahari, ninapenda mazingira, ninapenda hata jinsi huu mji ulivyo wa kihistoria. Na mahali ninapoishi ni mahali salama na ni mahali pa raha sana na ninapapenda sana na ninajihisi vizuri kuishi katika mji huu.

Ninapofanya makosa kazini, kitu cha kwanza, mimi huomba msamaha kwa wakubwa zangu, na hua naketi nao chini na kuwaeleza ni wapi nilipo kosea, na kama wanaeza nirekebisha, nijue ni wapi ambapo ninaweza rekebisha. Baada ya hapo huwa nakaa mwenyewe naangalia ni vipi venye nitafanya hii kazi vizuri bila makosa na kuakikisha ninakua makini sana wakati napofanya kazi zangu. Kwa hivyo mimi hukubali makosa na huangalia njia ambazo nitarekebisha ili wakati mwingine nisifanye tena makosa kama hayo.

Mimi husomea habari mitandao ni mahali tofauti tofauti. Kunazo Google News, kunazo Opera News, na pia kunayo mitandao ya kijamii kama kunayo Facebook, kunayo Instagram, kunayo X. Kwa hivyo mimi hufuatilia habari katika mitandao ile kwa kurasa za vyombo vya habari. Kwa hivyo mimi hufatilia sana sana habari katika Google News, Opera News, Facebook, Instagram, HDX. Uko ndo ninakotoa habari ama nako soma habari kupitia kurasa za televisheni mbalimbali ama kurasa za vituo vya habari mbalimbali.

Ndiyo, mimi hupenda kuendesha baiskeli. Wakati ninaopenda kuendesha baiskeli ni wakati wa asubui. Huwa natumia njia hiyo ya kuendesha baiskeli kama njia ya kufanya mazoezi. Na wakati napo peleka baiskeli, napo toka kupeleka baiskeli, viungo vyangu, vyamwili, huwa navisikia, vimifunguka, huwa navisikia, viko huru, na ninaeza kuendelea na siku yangu vizuri kabisa Kwa hivyo ninapenda sana kuendesha baisikeli.

Ndiyo, ninapenda kueka picha zangu mtandaoni. Katika zile kurasa zangu za mtandao, nilizozifungua ikiwemo Instagram, ikiwemo Facebuku, ikiwemo X. Mimi hupenda kueka picha zangu mara kwa mara. Nikiongea na marafiki zangu wa mtandao, tunaonyeshana picha. Kwa hivyo, ninapenda sana kueka picha zangu mtandaoni.

Wazo zuri ambalo ninalo kwa siku ya leo, ni ya kwamba siku hii ya leo inaenda kuwa nzuri, mana ni siku ambayo mungu mwenyewe ameipanga, na ninaimani kila kitu ambacho ninatamani ninaenda kukipata, ninaenda kupambana kazini, na ninaimini ya kwamba kazi ntakayo ifanya, nchakua kazi nzuri, nchakayo weza kukubaliwa mahali kule kazini.

Mahali paibada ninaenda mara tatu kwa wiki. Mara ya kwanza ninayo iyenda ni jumapili ambayo ni siku ambayo sisi wa kristo huenda kanisani kuomba mungu. Tunamini ya kwamba jumapili ndiyo siku mungu alio pumzika. Na siku hiyo pia sisi tunapata mapumziko na tunaenda kanisani kumuomba mungu. Hatutafanya kazi siku ya jumapili kwa hivyo tunaenda kungana na wakristo wenzetu kufanya ibada na mara ya pili ni katikati ya wiki ni naenda ibada za jioni na mara ya tatu pia ni katikati ya wiki ni naenda ibada za jioni.

Ndiyo, nimewai kufanya kazi ya kujitolea, na kazi hii ya kujitolea ilikuwa kazi ya kusafisha mazingira. Ndiyo, tulijitolea pamoja na wenzangu, nilienda kusafisha mazingira, ikiwemo kuokota takataka na kuchoma takataka. Kusafisha, kufagia mahali ambapo watu wanapita mahali ambapo watu wengi hukusanyika mahali pale panahitaji usafi tulienda kusafisha mazingira kila mahali kufagia, kuchoma takataka na ata kuhakikisha mahali pamekua pasafi.

Kitu ninachokipenda kuhusu shirika langu ni upendo na ushirikiano amboo tuko nao na wenzangu katika shirika langu tuko na upendo wa hali ya juu na tunapendana sana na tunapenda kushirikiana kwa mambo mengi Kupitia upendo wetu na ushirikiano wetu ndilo linalofanya sisi kuwa pamoja kila wakati na kufanya mambo mazuri pamoja.

Mchezo ni naopenda kucheza, ni mchezo wa kukimbia. Mimi upenda sana kukimbia, upenda sana kukimbia kwa sababu kupitia mchezo huu wa kukimbia, mwili wangu unapata mazoezi, mwili wangu unapata kufunguka, mwili wangu unapata kuwa na afya njema. Kwa hivyo ninapenda sana mchezo wa kukimbia.

Chakula ni nachokipenda ni chakula cha wali na nyama. Chakula cha wali na nyama huwa kiko na ladha nzuri sana ya kuvutia. Ile nyama yani inaonjesha ile ladha yake kupitia ile supu ambayo imepikwa nayo. Unapo changanya na mchele ama wali hiyo chakula huwa na ladda nzuri sana. Na mara ya kwanza nilipo kula ni wakati nilipo kuwa mtoto wakati ambapo nyanyayangu alinionyesha hichi chakula. Na yule alienieleza kuhusu hiki chakula kwa mara ya kwanza ni nyanyayangu ambaye alinilea. Na mara ya mwisho mimi kula hiki chakula ni siku ya leo.